Mimi unajua kwanza nashuka kidogo nikiona ni muda gani. Ninachukia tochi au taa ndogo nikimaliza nikimaliza kazi na lala au kusoma kitabu. Mara nyingine napenda kutumia muda huo kupumzika kidogo au kuzungumza na familia.

Sawa, nikitaji msaada kazini. Huwa naanza na kuuliza wenzangu walio karibu. Ninaeleza shida kwa ufupi, naskiliza ushauri. Kama bado haijanikaa sawa na mwendea msimamizi. Sipendi kukaa kimia sana. Kuuliza mapema huniokolea mda.

Mimi nafanya mazoezi kama mara tatu kwa wiki. Unajua sio mazito sana kutembea haraka au mazoezi ya nyumbani hivi. Alafu nikikosa muda nafanya hata dakika chache bora mwili usikae tu.

Mimi napenda mchanganyiko. Kufanya kazi peke yangu hunisaidia kuzingatia. Lakini pia kufanya na wengine husaidia kuleta mawazo mapya. Inategemea aina ya kazi. Wakati mwingine timu ni bora zaidi.

Nikifanya kazi na timu ya mbali. Unajua naanza na mawasiliano. Tunatumiana ujumbe na mikutano ya mitandaoni mara kwa mara ili kila mtu ajue ana chofanya. Ninafuatilia mda na majukumu. Nikikwama na uliza mapema. Hilo husaidia na kufanya kazi isonge mbele.

Kwa kazi yangu, malengo ni machache wazi. Huwa nataka kuboresha ujuzi wangu kila siku. Nataka kufanya kazi yangu kwa ubora na wakati. Pia nataka kuchukua majukumu kubwa kidogo kadri kinavyoendelea. Pia nataka kufanya kazi na timu nzuri, kujifunza na kukua.

Mimi nafanya kazi vizuri zaidi asubuhi. Huu wakati akili iko safi, hakuna kelele nyingi, alafu pia naanza shughuli muhimu mapema. Jioni bado nafanya kazi, lakini sio kwa uzito ule ule.

Mimi napendelea mbwa, unajua wakokaribu na watu, ni waaminifu, pia wanapenda kushirikiana. Lakini pia napenda paka kidogo, kama kunapanya kwa nyumba huwa wanasaidia kushika na pia wanatuliza.

Zoezi nzuri nililojenga ni kupumzika asubuhi. Unajua kila siku nacheza au mazoezi kidogo au kutembea. Hii hunisaidia akili na mwili wangu kupumzika. Inafanya nianze siku kwa utulivu na nikiwa na nguvu.

Mimi najitunza kwa njia rahisi. Namake sure nakula vizuri na kunywa maji ya kutosha, nafanya mazoezi mara kwa mara, ninaweka usingizi mzuri, pia napumzika kidogo na kuzungumza na kuzungumza na watu, na kupunguza msongo wa mawazo.